Wakati wa mapumziko ya mchana natafuta chakula chakula ya kukula ili inipe nguvu ya kuendelea na siku Halafu nijulie marafiki hali tuongee, tupige story tujue nini inaendelea, tujue nini imefanyika halafu tuendelee na siku.

Uu mafanikia yatimu tutasharekea kwa kuenda anje labda kwa hoteli ama kwenye kwa hoteli tutafute hoteli mzuri kwa na mziki na chakula kitamu aa lako tusharekea tukipiga story tukisikiza mziki wengine watapiga dance na ee kupea na story tu.

Tunda ni nalo pendezwa nalo ni ndizi Ha ndizi Ndizi huwezi boeka na ndizi Hakuna vile unaeza uweka na ndizi na maembe juisi ya maembe ni tamu kwanza hizi maembe zikona juisi mzito huu hio inabamba hiyo inametameta So maembe na ndizi natikitimaji na machungw apia anasi si sana lakini siezi kataa napenda natumizi yake kwa mwili.

Ndiyo maua ni vitu rembo maua ni maumbi maum kitu mungu aliumba. Ee maua huwa sinunui maua sioni haja ya kuenda sokoni kununua maua lakini maua hunipendeza na ninaipenda inafurahisha na ni rembo.

Ndiyo nimewahi fuga ngombe lakini hio ngombe ilikuwa inanichukia ilikuwa inaitwa kimani hio ngombe ilikuwa inanikimbiza ilikuwa inaniona inahisi hasira inapanua mapua alafu inakimbia kwenye nilikuwa nimesimama saa ninaanza kukimbia nyuma na mimi na niku iliuzwa kwa uzuri.

Kumbukumbu mzuri za shule ni kuenda tukio kwa shule zingine na marafiki halafu tunapatana na watu wengine wa shule zingine na tunanunua chakula zenye haziko shuleni snacks na tunapiga story na tunajibamba marafiki ni kumbukumbu mzuri.

Aa zote. Napenda chakula zote bora vimepikwa vizuri. Mimi sibagui kati ya chakula kilicho na mafuta na kisicho mafuta. Borake ni mzuri ni tamu na niya afya. Mimi niko sawa sitabagua.

Ninapofuraahi kwa nyumbani, ninakuanga nikitembea alafu nyumbani kuna miti ya matunda mingi, kuna makadamia, kuna maembe, kuna mapera Uhu, napia napenda jusi ya guava ya mapera nitamu Hei ni muda tangu nikunywe ee napenda kutembea na kukula matunda ya hiyo miti Nanipa furaha mingi.

Unapenda tabia ya wengine wanapo nijulia hali wanapojali kuhusu pia watu wengine, si kujihusu peke yao Hii inaonyesha utu na upendo wa Mungu aliotupenda nao Napenda watu wanao weka wengine mbele yao watu wanye roho safi, watu roho safi tu. Hao ndiyo wasee.

Umenikumbusha nikiwa shule ya upili nilikuwa na saa rembo ilikuwa na mikono ya nyeusi. Lakini saa yenyewe ilikuwa na maua na tumadoido tudogo. Ilikuwa saa rembo, siku hizi huwa sivai saa. Lakini ningetamani kuvaa saa mkononi.

Nimepata mapendeleo ya mungu katika kazi yangu ananijali ananipenda na amenipea watu ananijali na wananipenda kama anavyo nijali na anavyonipenda anipea watu wa kunisukuma wa kunionyesha njia wa kunipa nguvu nisipokuwa nayo kwa hivyo hiyo ndio mafanikio yangu.